Kwani wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Wakati wa subuhi napenda kuenda dukani kabla jua halijatokezea ni kwa sababu sipendi kuenda dukani wakati ambapo jua li nawaka hali hiyo ya anga huwa yanithuru zaidi. Napenda kuenda dukani jioni pia kwa sababu katika muda huu ninaweza kupata vitu ambavyo siku vipata asubuhi na bidhaa huwa ni mingi katika muda huo ni naweza kuchagua kati yale nayotaka na yale ambayo siyataki. Wakati wa asubuhi pia ninaweza kupata bidhaa ambavyo ni freshi kama vile maziwa, mayai, mikate, mahamri na vitu vyote ambavyo nitaweza kuvitaka wakati huo. Hivi sasa ninapokuenda jioni yale ambayo sikuweza kuyapata asubui kama vile mboga, nyanya, au chochote kile nilichotaka kula wakati wa jioni taweza kuvipata kwa sababu muda huu wote mchana mwenye duka anaweza kuvinunua vitu hivi na kuviweka dukani ili wateja wake kama mimi niweze kuyapata. Napenda kuenda dukani pia wakati ambapo nina wageni, haswa watoto wanao kuja kunitambelea nyumbani kwangu. Ini kwa sababu ninaweza kuenda dukani kununua vitu ambavyo wanavyotaka kuvikula, kucheza nayo, hivi ni kwa kikisha kuwa wamejitumbuiza na wamefurahi watakapotoka nyumbani kwangu.